Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni kujua au kuogelea. Ningependa kujua au kuogelea katika majini mingi. Kwa sababu napenda kuogelea ila sija jua jinsi ya kuogelea. Kwa hivyo kitu ambacho ningependa kujifunza ni kuogelea.

Ndio ni nimewahi kuenda katika tamasha la muziki. Mimi huwa naenda katika tamasha la muziki. Napenda kuenda kujivinjari. Napenda kuenda na marafiki zangu. Marafiki ambao ni wakaribu kwangu. Napenda kuenda na wao ili tujivinjari pamoja. Na napenda kuenda katika tamasha la muziki kila wakati.

Jinsi, kitu ambayo nachofanya jioni kabla nilale, nina potokea kazini huwa ninakuja, ninaoga kitu ya kwanza nafanya nikuoga, alafu nina tayarisha chakula cha jioni, alafu baada ya hiyo nakula, alafu baada ya hiyo nasoma kitabu moja, alafu baada ya hiyo ndio najitayarisha kwenda kulala naomba kabla nilale.

Kipawa ambacho ninacho ni kuimba, mimi na, naweza imba vizuri, halafu pia na najua kuandika muziki, na naimbanga muziki ambayo nimeandika mimi mwenyewe, halafu pia na naimbanga kutumia kifaa changu cha muziki, kwa hivyo kipawa ambacho ninacho ni kuimba, naeza imba vizuri sana.

Chakula ambacho mimi hula asubui sana ni mkate na chai. Napenda kula mkate na chai. Ingali siku zingine napendanga kula chakula kizito. Kwa hivyo najipatanga nikikula ugali na ama wali na kula wali na chakula kingine kama nyama. Kwa hivyo chakula ambacho mimi napenda kula sana asubui ni wali na nyama ama mkate na chai.

Jinsi ambayo mimi hujiandaa katika kutoka vitisho vya mtandaoni ni kwamba mimi huwa siweki kila kitu katika mtandaoni najiekea maisha yangu kivyangu katika maisha yangu kivyangu na sio kila kitu cha kuwekwa mtandaoni. So ili kuzuia vitisho vya mtandaoni najipatanga siweki kila kitu ya maisha yangu katika mtandaoni.

Ndio, mimi napenda kucheza na watoto sana, napenda watoto kwa jumla, kwa hivyo, watoto, ninapocheza na watoto, huwa nasikia furaha ndani yangu, nikiona watoto wakiwa wamefurahia, ndiyo, hiyo ndio inakuanga furaha yangu pia, kwa hivyo, napenda kucheza na watoto kila wakati na kila saa, ili tufurahie pamoja na wao, na pia wao wawe wamefurahia.

Jukumu ninalo penda katika kazini mwangu ni kuongelesha wateja, napenda kuongea na wateja ili warudi tene na tena, napenda kufurahisha wateja ili wasikie wakiwa nyumbani katika kazini, na pia napenda kuuzia na kupea wateja vitu tunazo uza pia. Kwa hivyo, kazi ninayo penda ama jukumu ninalopenda katika kazini mwangu ni kuongelesha na kuongea na wateja.

Kinywaji ninachopenda baridi ninapenda fanta ya machungwa. Fanta ya machungwa ni kinywaji ambacho ninaweza kunywa ya kila wakati. Ni kinywaji ambacho ninafurahianga kunywa halafu na kipendelea sana sana kikiwa baridi.

Rangi ambayo ninayoipenda ni kijani, ninapenda rangi ya kijani, yu ni rangi ambayo inakaanga vizuri, alafu pia ni rangi ambayo inatuzunguka sisi kama binadamu kwa sababu unapata kila kitu katika mazingira yetu ni kijani, kwa hivyo mimi napenda kijani, napenda kuvaa mavazi ambayo ni ya ni ya rangi ya kijani.

Mambo ambayo nafanya kuweka afya yangu ikiwa mzuri ni mingi, la kwanza ni nakula chakula bora, nakula chakula ambacho kitasaidia mwili yangu, alafu pia ni kukunywa maji mingi na kunywa maji mingi ili mwili yangu ikuwe ikue mzuri, alafu pia nafanya mazoezi masaa kwa masaa. Napenda kufanya mazoezi ili kuweka afya yangu ikiwa nzuri.

Mandhari yenye nimewahi kuona nzuri ni siku moja nilienda Mombasa, nilienda kutembea Mombasa, nikaenda nikakaa huko wiki moja na mandhari ya huko ilikuwa nzuri sana kwa sababu ungeona maji mingi na kila kitu huko ilikuwa inapendeza. Kwa hivyo mandhari nzuri yenye nishawahi kuona ni mandhari ya mombasa.

Ndiyo, mimi ni mtu na ambayo napenda taifa yangu, napenda taifa langu sana. Kwa hivyo, kila kitu kinacho fanyika katika taifa, lazima nifuatilie, lazima nifuatilie matukio ya kimataifa. Naweza tazama kutoka televisheni ama katika mtandao ama pia naeza soma katika gazeti ili kujua matukio yanayofanyika katika taifa.

Ndiyo, ninahifathi kitu cha dhamani, kitu ambacho ninahifathi kwangu ni kuwa na upendo, napenda kitu ambacho ni cha dhamani kwangu sana ni upendo, kupenda jamii yangu, kupenda familia yangu, kupenda marafiki zangu na kupenda kila mtu ambaye ako karibu na mimi. Kwa hivyo kitu cha dhamani ambacho nahifadhi ni upendo kwa kila mtu.

Jinsi ninavyokafanya kazi na timu ya mbali ama timu ambayo haiyuko karibu na mimi ni kuongea na simu, kuwasiliana na simu ama si hivyo tunatuma ujumbe katika simu zetu. Kila wakati ili kufanya mawasiliano yawe raisi, lazima tuongee kila wakati katika simu zetu, lazima tuwasiliane kila wakati kwa simu zetu.

Kitu ambacho nyachofanya katika wakati wangu wa mapumziko mchana. Wakati ambayo siendi kazi, ni napenda kusoma vitabu, napenda kuandika. Kila wakati naposoma kitabu, lazima niandike chini, lazima niandike vitu ambazo nimesoma chini. Kwa hivyo, wakata ambayo sifanyi kitu yoyote mchana najipata nikisoma kitabu ili kupumzisha akili yangu.

Kazi yangu ni nayo shiriki ni kupodoa watu na podoa wasichana ili wawe warembo nawa podoa uso yao na hii kazi ni kazi ambayo nilijifunza katika mtandao nilijifunza pole pole, pole pole hadi nikajua kufanya na ninapenda hii kazi yangu sana juu ni kitu ambacho ninafurahia ninapokifanya. Kwa hivyo, napenda kuwapodoa wasichana ili wawe warembo.

Ndiyo, mimi natumia mitandao ya kijamii. Hii mitandao ya kijamii imenifunza mambo mingi, imenisaidia kujua vitu ambazo sikuwa najua. Kama kazi ninayo ifanya, nilijua kuifanya, juu nilitazama video katika mitandao za kijamii na nikajua kuifanya. Kwa hivyo, mitandao ya kijamii imenisaidia sana kwa maisha yangu kijumla.

Kitu ambacho mimi hufanya ili kuongeza uzalishaji wangu ni sipendi kukaa kama sifanyi kazi yoyote napenda kufanya kazi. Kama niko mchana na sijaenda kazi hiyo siku najipatanga ni nikiosha nikiosha vyombo nikifanya usafi katika nyumba ama si hivyo nasoma vitabu ili kuongeza ujuzi wangu katika vitu za maisha.

Mimi napendelea mahali pakimia kwa sababu mahali pakimia inanipeanga nafasi ya kupumzika na kupumzisha akili yangu vizuri na pia mimi ni mtu wa kusoma vitabu kwa hivyo mahali pakimia inanipeanga nafasi mzuri kusoma vitabu vyangu bila keleleo yote na pia naeza pumzisha akili yangu vizuri.

Mimi wakati ambayo siko kazini kwa sababu mimi ni mtu huenda kazini mara ambayo mimi huenda katika sinema ni mara mbili kwa wiki siku ya jumamosi na siku ya jumapili hizo ndio siku ambazo mimi siendi kazini kwa hivyo najipatanga nikienda katika sinema ili kutazama filamu nina ili kujivinjari.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano ya kupondoa watu, kuonekana ni nani anaye jua kupondoa watu vizuri, na mimi nilitokea nambari ya tatu, nilikuwa nambari ya tatu. Kwa hivyo, nisha wahi kushiriki katika mashindano, lakini ni mashindano ya kupondoa wasichana na kufanya watu wakue warembo.

Apana siishi mahali nilipozaliwa, nilibadilisha mahali nilipozaliwa, nilitoka kwenye niliku nilikozaliwa kwa sababu ya kazi, nikakuja kutafta kazi mahali kwingine. Kwa hivyo nilitoka mahali nilizaliwa nikaacha wazazi wangu huko na mimi nikakuja kivyangu ili kujitaftia kazi.

Ndiyo nimewahi tembelea ziwa na pia mto nishawahiitembelea. Ziwa nilitembelea, nimetembelea mara mbili. Nilienda mombasa kuona ziwa na pia kujivinjari na marafiki zangu na familia yangu. Ila mto hapa kwetu kuna mto karibu na mimi huuona karibu kila saa.

Zoea nililojenga nzuri ni kupenda watu napenda watu sana napenda kuishi na amani na watu napenda kuona watu wakiwa wamefraia na watu wakiishi na amani na kupendana Kwa hivyo, kitu ambacho nilichokijenga kizuri ni upendo kwa watu na upendo kwa jamii marafiki zangu na familia yangu.

Mimi huwa nangoja barua pepe kwa siku kila saa juu kazi ninayoifanya sisi huwasiliana na barua pepe Kwa kutumia na barua pepe Kwa hivyo lazima ni nishinde nimengoja barua pepe na nishinde nikiangalia barua pepe yangu kila saa ili kujua kama kuna kazi yoyote imetumwa kwangu.

Napenda kwenda dukani siku ya jumamosi ni siku ambayo sikuwangi kazini, siendangi kazini. Kwa hivyo, madukani napenda kwenda siku ya jumamosi siku ambayo siko kazi na sina vitu mingi za kufanya hiyo siku.

Jinsi ninavyo fanya ili kujitunza, napenda kuoga na pia napenda kufanya niwe msafi, napenda kukaa nikiwa msafi, halafu pia napenda kufanya mazoezi ili kufanya mwili yangu iwe safi na iwe ikiwa bora, iwe na afya mzuri, iwe na afya bora kabisa.

Ndiyo, mimi napenda hadithi za ajabu, napenda kusikiza hadithi za ajabu. Izo ni hadithi ambayo zinafanya mtu awe makini katika kuzisikiza, na pia ni hadithi ambayo zinaelimisha. Alafu pia ni hadithi ambazo ni mzuri kusikiza na watu, uneza sikiza na marafiki zako ama pia unaweza sikiza na familia yako.

Ndio mimi napenda kuoga maji moto. Wakati ambako kuna baridi napenda kuoga maji moto ili nisishikwe na magonjwa kama homa lakini wakati ambayo kuna joto napenda kuoga maji baridi.

Mimi napenda kula wali, wali ni chakula ambacho, mimi nimelelewa nacho, alafu pia napenda kuchanganya wali na nyama, napenda kula wali na nyama, kwa sababu ni chakula ambacho huwa kitamu, na pia ni chakula ambacho nimelelewa nacho.

Harufu ni nayo ipenda kusikia ama harufu ni nayo ipenda kuvaa ni harufu ile ya marashi napenda kujipaka marashi ili ninukie poa na marashi ni ni kitu napenda kujipaka ninapoenda mahali ama ninapoenda shuguli zingine za inje napenda kujipaka na ninukie poa.

Na jifurahisha, ninapo kuwa na furaha kwa kusikiza muziki, napenda kusikiza muziki, alafu pia napenda kunywa vinywaji mingi, napenda kunywa vitu vitamu, ninapo sikiza muziki, na hivyo ndio wakati napopata furaha inayonifa.

Mchezo ambayo unayopenda kutazama ni mchezo wa Kadanda, mchezo wa Kadanda ni mchezo ambayo unachezwa na migu, ni mchezo ambayo uneza. Tizama na rafiki zako ama pia jamii yako, ni mchezo. Unaofurahisha na ni mchezo unayoweza kutazama mkiwa watu wengi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anezaongoza watu ama jamii yake kwa upendo na kuonyesha jinsi ya kukaa na amani na pia kuonyesha watu vile wanavyofaa kupendana na pia wake wakipendana na amani pia.

Mimi napenda kupiga picha, kazi ninayoifanya, inanibidi nichukuwe picha, ili nazieka mtandaoni, ili nipate wateja, alafu pia picha ni inakuanga mzuri kwa kumbusho, napenda kupiga picha ili masiku zijazo, nikuwe nakumbuka masiku za saa hizi.

Ndiyo, saa zingine nanunua vitu kutumia simu yangu ya mkono kwa sababu unapata duka kuu ama mahali nafaa kwenda kununua vitu azina aina vitu inye nataka. Kwa hivyo inanibidi ninunue vitu kupitia simu ili nizipate kutoka mahali kuingine.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu inchi hii yetu Kenya ina vitu mingi zinaendalea katika siasa yetu kwa hivyo lazima nizungumze na watu wengine kuhusu siasa ili tujue vile nchi itakaa vizuri na vile utafanya ili nchi yetu ikuwe ya amani.

Kwangu, nashugulikia makosa kazini kwa kuongeleesha watu. Watu mtu anapo fanya kosa kazini, unamuangeleesha. Kama si hivyo, unamuambia ende likizo ya muda kidogu alafu baada hiyo, ndio arudi kazini na kazi iendelee vizuri. Kwa hivyo, mimi nakuongeleesha ama nakupea likizo.

Aina ya keki ninayoipenda ni vanilla. Napenda vanilla keki yake juu inakuanga tamu na ni keki ambayo unaeza kuikula na chai. Unaeza kuikula na chai ama kinywaji chochote na inakuwa tamu na pia io keki ni keki inaeza kuliwa na mtu wa umri yoyote kwa hivyo. Keki ambayo ninayoipenda ni ya vanilla.

Chumba ambacho ninacho kipenda katika nyumbani ni sebuleni, napenda sebuleni kwa sababu ni mahali naeka vitu zangu kama televisheni, naeka radio kwa hivo, napenda sebuleni kwa sababu naeza kutiza ma televisheni ama pia naeza sikiza muziki katika radio yangu.

Ndio, natumia video kama mawasiliano, natumia video kuwasiliana na watu kwenye inchi nyingine, kama niko na marafiki zangu wenye wako inje ya inchi, tunatumia kuwasiliana na wawo katika video. Ndiyo niwaone kama siku zingine ile siuko kazi na jipata nikizungumza na kuasiliana na marafiki wangu wenye wako njainchi kutumia video.

Jinsi ninavyohifadhi pesa ni kuziweka katika benki naziweka katika benki yangu ya KCB natumia KCB kuweka pesa zangu. Pesa zangu ninazopata katika kazini mshahara ambayo ninaolipwa katika kazini na uweka katika KCB ama zingine na tumia katika vitu zangu za hapa na pale.

Mji ambao ningependa kutembea duniani ni Dubai ningependa kwenda Dubai kwa sababu napenda manyumba za huko na pia napenda vile watu huvaa ningependa kwenda kujaribu vile watu hua wanavaa huko na pia ningependa kutembea kuona magari na kuona manyumba Dubai.

Mtu ambaye na cheza na ye kwa maramingi ni rafiki yangu msichana anaito Aviva Hancho. Uyo ndio mtu napendanga kucheza na ye maramingi na kwa wakati mwingi tunapijipatanga tukicheza mchezo wa kadi. Huu ndo mchezo ambayo tunapenda kucheza tukiwa wawili. Kwa hivyo mtu ambaye napenda kucheza na ye ni uyo rafiki yangu Aviva Hancho.

Katika mkutano, iliniende mkutano nafanya mambo kadha na hua naandika mambo nayohitaji katika kitabu naiandika chini. Ndio nikifika katika mkutano naweza kuyasoma bila kusahau kitu yoyote. Kwa hivyo mimi kitu ambacho hufanya ili kujiandaa katika mkutano ni kuandika mambo nayohitaji chini.

Mimi ni mtu ambayo napenda upepo, napenda mahali kuna upepo, mahali kuna baridi mzuri ambayo inanisaidia kutulia na kutuliza akili yangu, Sipendi mahali kuna AC, napenda mahali kuna upepo mzuri, ndio niweze kutulia vizuri, nikisoma vitabu zangu, juu mimi ni mtu wa kusoma vitabu, napenda mahali kuna upepo, mahali pametulia vizuri.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi kama hakuna ni simu, rununu yangu, napenda simu yangu ya mkononi kwa sababu inanisaidia kupata ujumbe mingi sana kutoka mtandaoni na pia nafanya kazi inayohusiana pia na teknolojia ya simu ama hii rununu yangu ya mkononi. Kwa hivyo kifaa ambacho siwezi ka bila ni simu.

Jinsi ya kujikinga na juu kali ni kubeba muavuli. Muavuli hua inanizuia katika kupigwa na juu akali. Alafu pia jinsi ingine nayo tumia ni nisipopigwa na juu kali ni kuvaa mavazi nyepesi na vaa mavazi ambayo si ya nyeusi. Kwa sababu nyeusi inafanyanga mtu unapigwa na jua kali. Kwa hivyo nji ambayo mi hutumia kujikinga na jua ni kubeba muavuli na pia kuvaa mavazi nye pesi.

Zawadi mzuri ambayo nimewahi kupokea ni kitabu, ni kitabu cha dhamani ambacho nilipewa na nyanyangu kabla apu mzike. Alini zawadi kitabu, ni kitabu cha kitambo na pia ni kitabu cha dhamani sana kwangu na ni kitabu ambacho nichamaana sana kwangu. Kwa hivyo, zawadi ambayo nimewahi kupokea mzuri ni hiyo kitabu kutoka kwa nyanya yangu.

Mimi manguo ambazo napenda kuvaa ni mavazi ambayo haionyeshi mwili sana, hiyo ni kama kuvaa kaputula siwezi vaa kaputula juu inaonyesha mwili sana, nguo ambazo napenda kuvaa ni nguo ndefu, ni nguo ambazo hazionyeshi mwili yangu.

Jinsi ninavyojenga mahusiano na wafanyikazi wengine katika kazi yangu ni kuonyeshana ujuzi ambayo niko nayo, kuwasaidia katika ujuzi ambayo niko nayo alafu pia, napenda kuishi na amani, napenda kupendana na watu wengine, na pia kuonyesha jinsi ya tunavyofaa kukaa na upendo na amani.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ambayo ni ya maana sana kwangu, hiyo ndio siku huwa na sherehekea na familia yangu na pia marafiki zangu wa karibu na pia marafiki wangu wa kazini. Hiyo ni siku ambayo huwa naeka sherehe ama pia naeza enda mahali ambapo nipa kujivinjari naenda na familia yangu na pia naenda na marafiki zangu wa kazi na marafiki wangu wa karibu.

Wazo nzuri ambalo nimewaza leo, ama siku ya leo ni nataka kutizama filamu, filamu ambayo nimeishi kutamani kutizama masiku nyingi, leo ndiyo siku natazama, na stazami pekee yangu, natazama na rafiki zangu wa hapa karibu, hao ndiyo natazama nao filamu ya leo.

Muda wangu ambao sifanyi kazi ama muda ambayo sijaenda kazini natumia kusoma vitabu, mimi ni mtu napenda kusoma vitabu sana kwa hivyo muda ambao sifanyi kitu yoyote, na penda kusoma vitabu ama pia napenda fanya usafi na ninapofanya hiyo usafi pia nasikiza muziki.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni nidhamu, ukitaka kufanya kitu yoyote ama ukitaka kukamilisha kitu yoyote kitu chochote, lazima ukuwe na nidhamu ya maisha alafu pia katika kazini ama mahali popote unapokuwa, lazima ukuwe na nidhamu ndio uweze kuima kuimarika katika kazi yako.

Simu yangu naitumia kufanya mambo mingi, ya kwanza ni kuwasiliana, kuwasiliana na watu ambao hawayu kwa karibu na mimi, na tumia. Simu yangu kuwasiliana na wawo, watu wenye wenye wako inje ya inchi pia, na tumia kuwasiliana na wawo na simu yangu, pia na tumia simu yangu kupiga kazi, juu pia mimi ni mtu nafanya kazi kwa simu, Kwa hivyo na jipata ni kitumia simu yangu kufanya kazi na pia kupiga picha ya kazi ni nayoifanya na tumia simu yangu kupiga picha.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni vile napenda watu, mimi ni mtu wa watu, mimi ni mtu napenda kuishi na watu na amani na hiyo ndio watu wengi wanapenda kunihusu, hiyo ndio inafanyanga na kuwa na marafiki wengi kwa sababu mimi ni mtu wa watu na napenda kuona watu wakiishi na amani sana.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri, nimewahi kufika mombasa pwani, hapo ndiyo mahali pazuri nishaienda, nilienda nikatizama ziwa, nikaona watu venye wanaishi huko, pia nikajaribu chakula cha huko, na pia niliogelea katika ziwani na hilo ndio jambo nililokuwa nikitaka na nikapendezwa nalo huko.

Rangi yangu ya kupendeza ni kijani, napenda kijani, ni rangi ambayo inatuzunguka, ni rangi ambayo inoangea, ni rangi ambayo ni mazingira yetu. Kwa hivyo, mimi napenda kijani na manguo mingi yenye napenda kuva, napenda napendelea ikiwa kwa rangi ya kijani.

Kampuni ya teknolojia ni nayo yaamini, ninayo idhamini sana ni Apple, napenda kampuni ya Apple, simu yangu natumia sahizi ni simu ya Apple, na pia vifaa vyangu vya kazi, ninazo zitumia, ziko niza kampuni ya Apple pia.

Shughuli zangu za wikendi ni siku ya jumamosi na siku ya jumapili. hIzo ndo siku siendi kazini kwa hivyo siku ya jumamosi napenda kukaa kwa nyumba. Nikifanya usafi, nikishughulikia nyumba yangu iwe safi na ikae vizuri. Alafu shugu siku ya jumapili naenda kanisani, naenda na abudu Mungu na ninaongea na Mungu.

Mimi nakaa hadi saa nane, mimi ni mtu napenda kulala masaa ya usiku kabisa kwa hivyo najipata nikilala saa nane kwa sababu mimi ni mtu wa kufanya kazi za mtandao na jipata nikiwa nikilala masaa ya usiku sana juu ya kazi ninayo ifanya mtandaoni.

Harufu ambayo mimi naipenda zaidi ni ile harufu ya chakula ikipikwa, harufu sana sana ya nyama, napenda kusikia nyama ikipikwa, napenda kunusia nyama ikipikwa kwa sababu ninapenda kula nyama, na nyama huwa tamu na pia iyo harufu yake inanivutianga na inafanya na tamani kula nyama.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma wakati ambao sifanyi kitu yoyote ama wakati sijaenda kazi ama wakati nishamaliza kazi yangu yote napenda kucheza ngoma kwa sababu ni kitu ina inanituliza na pia inanipea amani moyoni wangu, halafu pia inanituliza akili vizuri.

Ndiyo, mimi napenda mvua, napenda msimu wa mvua, alafu mimi ni mtu napenda kukaa kwa nyumba mvua ikinyesha kwa sababu unanipea nafasi nzuri ya kusoma vitabu na pia inanipea nafasi nzuri ya kupumzika na kulala. Kwa hivyo, mimi ni mtu napenda mvua sana.

Mimi napendelea kitanda kizuri. Mimi ni mtu napenda kulala. Kwanza ile wakati sijaenda kazini. Yo ndio inakuanga wakati wangu mzuri sana wa kulala. Kwa hivyo ningependelea mahali penye ni pazuri pa kulala. Kwa hivyo ningependa kitanda kizuri cha kulalia.

Kitu ambacho ninaona kutoka dirishani mwangu ni naona mbwa zangu zikicheza, niko na umbwa tatu ambazo ninafuga, zinakuanga za kuweka ulinzi katika hapa nyumbani, alafu pia naona kuku, mimi ni mtu nimefuga kuku, nafanya kazi ya kuku. So kwa hivo naona kuku na umbwa zangu hapa inje zikicheza.

Sherehe ambayo inapendeza na inayo nipendeza zaidi ni siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu inanipea nafasi mzuri ya kusherekea na watu wa familia yangu na pia marafiki zangu wa karibu na pia marafiki zangu wa kazini.

Kitabu ambacho ni nachopenda kusoma ni kitabu cha kigereza kinaitwa the diary of a CEO. Iyo ndio kitabu ambacho napenda kusoma kime inimarisha sana katika mambo ya kazi na pia kime nisaidia kufungua. Kazi ambayo nikonayo sahi. Imefanya akiliangu ya kazi, ikafunguka vizuri, neza ona vitu mingi na neza ona nafasi mingi katika biyashara.

Tabia ambayo ya watu inachukiza ni kuona watu wakikaa kwa vurugu, ni kuona watu wakichukiana, sipendi kuona watu ambao hawajuku ishi na amani na watu wengine, napenda amani, mimi ni mtu wa watu, mimi ni mtu napenda kuona watu wakiishi vizuri, wakiheshimiana. Na kwa hivyo nikiona watu wakiwa na vurugu ama kama hawana amani na wengine hio ni kitu kinanichukiza vibaya.

Hali ya hewa leo kuna jua, ni jua kali, alafu pia kuna upepo, tuko mwezi wa kwanza wa mwaka na huu mwezi jua ina huwa inakuwa kali, kwa hivo leo kuna jua, alafu pia kuna upepo.

Rangi ambayo napenda ikiwa kwa ukuta wa nyumba ni rangi nyeupe, mimi ni mtu napenda nyeupe nyumbani kwa sababu mimi ni mtu napenda usafi, napenda kuona vitu zikika vizuri. Kwa hivyo rangi ya nyeupe ni rangi ambayo inaonyesha kua wewe ni mtu msafi. Napenda rangi nye upe.

Jinsi ambayo nawasiliana na wafanyikazi wenzangu ni tunatumia barua pepe, sisi ni watu tunapenda kutumia barua pepe, ama pia tunakuwa tunapatana mahali pamoja, tunaongelelea vitu tunazohitaji, ama kama si hivyo tunaweza tumia simu ili kufanya mambo iwe rahisi.

Mahali ni napopenda kutembea ni msituni napenda kwenda msituni ili kuona wanyama. Alafu pia nikienda msituni napenda kwenda nikisikiza muziki inafanyanga natulia. Alafu pia inanipea nafasi mzuri kufikiria maisha yangu. Kwa hivyo mahali napo penda kutembea wakati sinakazi ni msituni na nikisikiza muziki.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuendesha gari, nimetamani sana kujua kuendesha gari na nikitu ambacho nataka kuenda shule ili nijifunze kujua kuendesha gari nataka kununua gari na kwa hivyo lazima nikue nikijua jinsi ya kuendesha gari.

Jinsi ya kuhimiza ushirikiano katika timu ni mnakaa chini, mnazungumza mnajuwa kila mtu kazi ambayo anafaa kuifanya, ndiyo kazi ifanyike vizuri. Kwa hivyo, jinsi ya kufanya kazi katika timu, ni kila mtu afanye kazi anayofaa kufanya ili tuweze kuimarika sisi wote pamoja.

Ndiyo mimi ni mtu napenda kulima bustani na bustani napenda kulima maua napenda maua mimi ni mtu nimeishi kulima maua nikiwa mdogo nimelelewa mahali ambapo watu wanalima bustani na kwa hivyo nimeishi na nikijua kulima bustani na bustani ya maua ni kitu cha lazima.

Kitu ambacho ninachokifanya wakati nina wasiwasi, ninachukua pumzi mzito, na naongea na mtu wa karibu kwangu, naongea na mtu mwenye na thamani kwangu, mtu ambaye ninathamini sana katika maisha yangu, na muambia jinsi nivavyo ninavyo sikia, ili awenze kunituliza na kuniongelesha, kuniambia kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo ni ninangea na mtu ama nachukua pomzi mzito na ninarudi kwa sawa.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sana, nikiwa mdogo, nikiwa shuleni na tuliendanga na wanafunzi wenzangu na walimu pia. Tukiendanga kuenda hapo mahali pa maunyesho ya sanaa Tuka jifunza mingi, nilijifunza vitu mingi sana nikiwa mdogo bado na hadi hio siku ya leo Sijai sahau mambo ambayo nilijifunza hiyo siku.

Mfanyi biyashara bora zaidi ambayo mimi na mjua na nina mdhamini sana ni Huda, anaitwa Huda Monroe, ni mfanyi kazi wa hapa Kenya, ni mfanyi kazi ambayo ambayo hua na muangalia sana kwa vile anavyo fanya biashara yake, anafanya kazi ya mambo ya urembo, na pia nibiashara ambayo mimi ninge penda kuifanya kwa hivyo na muangalia sana na kumfuatilia sana.

Kitu ambacho ninachofanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kutumia makoba mengene, mabegi mengene ambayo serikali imetoa kwa sababu hapa serikali ya Kenya matumizi ya mabegi ya plastiki imekatazwa na kwa hivyo tunatumia mabegi zingine ambazo uneza kuziosha na kuzitumia tena.

Ndiyo naeza kuishi siku moja bila teknolojia lakini itakuwa ngumu sana kwangu kwa sababu nina kazi ambayo ninayoifanya kupitia teknolojia natumia teknolojia kufanya kazi zangu mtandaoni na pia kupata ujumbe ambayo siwezi pata televisheni natumia simu ama vifaa ziingine za teknolojia. Bila kutumia teknolojia, lakini bila itakuwa ngumu sana kwangu.

Mikutano ninayoipenda sana ni mikutano ya kazi kwa sababu mikutano ya kazi inakupeanga nafasi ya kujuana na wafanyikazi wengine ama pia na wanabiashara wengine na hiyo itafanya kazi yako kuimarika na kazi yako kujulikana na wanabiashara wengine. Inapea kazi yako nafasi ya kuimarika pia na pia wewe unaimarika na kuinuka vizuri na pia unatengeneza urafiki na wanabiashara wengine wakubwa.

Ndio, mimi ni mtu napenda kununua vitu mtandaoni ata wakati mwingi najipata nimenunua vitu mtandaoni kwa sababu ni mimi ni mtu penda kukaa kwa nyumba. Mimi sipendi kuenda inje, sipendi kutembea sana, sipendi kuzunguka kwa hivyo na pendelea kununua vitu mtandaoni kuliko kutembea kuenda kwenye duka. Alafu kuna vitu zingine hazipatikanangi kwa duka ilio karibu na wewe unapendelea kuchukua vitu katika duka zingine ama duka zilizo mbali na wewe kwa hivyo unabidi umetumia mtandao.

Ndiyo, mimi ni mtu na vaa saa na penda kuvaa saa saa kwanza nikiwa kazini ilikuweka muda kufanya kazi na masaa ambayo nimetarajia kufanya kwa hivyo. Mimi ni mtu unapenda kuvaa saa ilikuweka muda ingali siwekangi saa kila wakati lakini nikiwa nyumbani na jipatanga sijavaa saa lakini nikiwa kazi ni lazima nikwe ni mevaa saa.

Uwezo ambao ningependa wa kuwa nao, ni uwezo wa kujuwa kuogelea. Ningependa kujuwa kuogelea sana, kwa sababu naonanga watu wakiogelea na ninatamani sana kujua jinsi ya kuogelea. Kwa hivyo, uwezo ambayo ningetaka na ningetamani sana kujua ni wezo wa kuogelea ili pia mimi nami nikuwe naogelea kama watu wengine ama kama wenzangu.

Ndio mimi ni mtu napenda kupika wakati mwingi najipata niko jikoni napika na napenda kupikia familia yangu sana na pia napenda kupikia marafiki zangu sana. Kwa wakati mwingi napatanga natazama video katika mtandaoni video za kupika na ndio niweze kujua kupika aina ya chakula mingi. Kwa hivyo mimi ni mtu napenda kupika sana.

Jinsi ninayo shambulia mabadiliko kazini ninajua kilicho badilika na na nangangana sana ili ni pia mimi nabadilike nabadilishe venye vitu pia zimebadilika kitu kikibadilika pia mimi nabadilika kama ni kazi imebadilika pia mimi nabadilisha jinsi navyofanya kazi.

Mafunzo ambayo ni ngependa kupata kazini ni eti nigependa kujua kutumia vifaa vyote za teknolojia na patanga sijui kupata kutumia vifaa zote za teknolojia. Kwa hivo mafunzo ambayo nigependa kujua kazini ni kutumia vifaa vyote vya teknolojia.

Ndiyo mimi natumia teknolojia ya sauti ni teknolojia ambayo inasaidia sana ni teknolojia ambayo ukiwa una kazi yoto unafanya uneza tumia iyo teknolojia ya sauti vizuri na itakusaidia kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, mimi ni mtu napenda kukunywa maziwa sana kwa sababu maziwa ni kitu mzuri sana kwa afya ya binadamu, mimi ni mtu wanaamkia kukunywa maziwa asubuhi, ndiyo siku yangu ikuwe njema, na baada ya kazi pia napenda kukunywa maziwa, napendelea kukunywa maziwa ili mwili yangu iwe ya afya mzuri.

Mimi inapokea maoni ya watu wengine vizuri sana kwa sababu kila mtu anamaoni yake na uneza pata kuna mtu maoni yake ni mzuri na itatusaidia kwa hivyo. Mimi ni mtu napenda kusikiza kila mtu, kusikia maoni ya kila mtu, ndio tuweze kuimarika sisi wote pa moja.

Timu yangu ya mpira wa mguu ni nayo ipenda ni Manchester United na penda Manchester United tangu kitambo ni timu ambayo nimeishi kushabikia. Tangu ni kiwa mdogo. Familia yangu pia ilikuwa inashabikia Manchester United. Kwa hivyo hatamimi nikajipata na shabikia Manchester United. Hio ni timu ambayo ningependa sana iongoze katika mipira yote.

Nafanya kazi kwa kushirikiana na wengine kwa kuacha kila mtu afanye kazi alio anayofaa kufanya kwa hivyo na wacha kila mtu aonyesha na ujuzi wake, kila mtu akionyeshana ujuzi wake tuneza saidiana Tuneza saidiana kila mtu anachukua ujuzi wa mwingine na pia uyu mwingine anajifunza ujuzi wa mtu mwingine na kwa hiyo tunaweza imarika na kuinuka sisi wote.

Wakati kuna mgogoro na watu ama ninapojipata mgogoro wa watu napendanga kusikiza watu wote napenda kusikiza kila mtu na pia nafanya watu watulie nawaongelesha nawambia umuhimu wa amani na umuhimu wa kupendana sisi wote kwa hivyo utasikiza kila mtu alafu unahudi unahongelesha.

Ndiyo, mimi ni mtu napenda mawa, niko na bustani langu la maua hapa inje kwangu, mimi napenda kulima maua, na pia ninapopita mahali maua inauzwa, huwa nanunua na nakuja naiweka hapa kwangu, na pia maua ninayolima, pia huwa naiuza na ninapokea pesa.

Kitu ambacho ninachofanya wakati wa baridi ni huwa napenda kukaa kwa nyumba napenda kukaa ndani ya blanketi, sipendi kutembea tembea ama kuzururazurura nje kwa sababu baridi inawezafanya uwe mgonjwa. Kwa hivyo, nakaa ndani ya blanketi ni kisoma vitabu zangu ama nikisikiza muziki.

Ndio napenda kucheza mchezo video ni mchezo ambayo kama huna kazi yoyote unayofanya ni mchezo mzuri sana ya kupitisha mda na pia ni mchezo mzuri ambayo uneza chezo na mtu wa umri yoyote na pia ni mchezo mzuri wa kupitisha mda na rafiki zako na pia na familia yako.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni wali napenda kula wali na nyama. Wali na nyama ni chakula kitamu na ni chakula ambacho ni, kina afya na kinasaidia mili yetu. Hicho ni chakula ambacho kinaweza liwa na familia mzima na mtafurahia pamoja. Kwa hivyo napenda kula wali na nyama ju ni tamu na pia iko na afya mzuri katika afya yetu.

Wanyama ambao mimi napenda ni napenda paka, napenda kufuga paka, paka ni wazuri sana kwa warafiki, ni rafiki sana wa binadamu kwa hivyo, mi napenda kufuga paka, niko na paka wawili hapa kwangu, alafu pia napenda kufuga mmbwa kwa sababu mmbwa ni wazuri sana katika ulinzi wa boma.

Nguvu ambazo ni nazo kuwa nazo kazini, nieti mimi najua kutumia vifavya teknolojia vizuri, hiyo ndio kazi yangu muhimu sana kazini, watu wanapenda kuja kuniuliza jinsi ya kutumia vifavya teknolojia. Na kwa hivyo, kazi muimu kwangu sana kazi nini utumiaji wa vifavya teknolojia ama vifavya vya kisasa.

Siku kuu nasherehekea na jamii yangu nasherehekea na familia yangu. Pia napenda kusherehekea na rafiki zangu. Tunaandaa sherehe, tunaeka sherehe alafu tunaita marafiki zetu wa karibu. Na hivyo ndivyo tunavyosherehekea siku yetu ya siku kuu alafu tunafurahia sisi wote. Tunapendana sisi wote.

Ninapenda shirika langu, ninalofanya kazi nalo, kwa sababu ni shirika linalofanya kazi ya kusaidia watu wanyonge, ni shirika ambalo linafanya kazi ya kusaidia watoto wenye awana wazazi. Shirika langu Ninafanya kazi ya kusaidia watu wazee Ninafanya kazi ya kusomesha watu watoto ambao hawajiwezi na hilo ndio napenda sana kuhusu shirika ninalofanya kazi nalo.

Kitu ninacho kifanya baada ya kuamka ni kuomba, mimi ni mtu naamini Mungu na ninapenda Mungu, kwa hivyo kitu ya kwanza ninachofanya baada ya kuamka ni kuomba Baada ya hapo naenda naoga halafu baada ya hapo naenda natayarisha chai alafu baada ya hapo naenda najitayarisha ndiyo naingia kazini.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba maisha ni ngumu, maisha haikuangi rahisi kila wakati, kwa hivyo lazima tujipe moyo, tutiane nguvu na lazima tupendane, tuishi kwa amani na tukiishi kwa amani, lazima pia tuishi kwa nidhamu na tukifanya hivyo, tutaweza kuimarika na tutaweza kuinuana vizuri.

Ndio, mimi huvaa miwani ingawa sio kila siku. Huwa navaa miwani nikisoma ama wakati ambapo na tazama kifaa cha teknolojia, najipata nikiva miwani ili niweze kuona vizuri na ili nisiumie macho. Kwa hivyo, navaa miwani wakati mbili na wakati na tazama kifaa ta teknolojia na wakati ninaposoma, wakati mwingine ambayo sisomi ama sitazami kifaa chochote na kaanga bila miwani.

Nyama ambayo mimi naipenda zaidi ni nyama ya kuku, nyama ya kuku huwa tamu, na ni nyama ambayo ni mzuri sana kwa afya yetu, ni nyama ambayo inaongeza vitamini kwa mwili zetu, kwa hivyo nyama ambayo ningependelea kuikula ni nyama ya kuku na ninaikula na ugali ama pia naezaikula na wali pia.

Nafanya mazoezi ya mwili kwa siku marambili. Nafanya mazoezi ya mwili asubuhi na ninafanya pia jioni. Nafanya asubui ninapo amka na omba alafu naenda kufanya zoezi. Alafu bada yahapo nakuja najitarisha naenda kazini. Alafu pia bada ya kazi ninapotokea kazini nikuja nyumbani naoga. Alafu unaingia zoezi tena ndio nakuja na anda chakula cha jioni na oga alafu ndio na lala.

Mimi ninge tamani kurudi ujana, kwa sababu kuna vitu nilizokosea katika ujanani wangu Kwa hivyo ningepewa hiyo nafasi nirudi katika ujana wangu Ninge furahia sana kwa sababu ninge rudi na nibadilishe vitu zisifanyike venye zilifanyika hapo nyuma Ninge furahia sana ningepewa hiyo nafasi ili niende nibadilishe vitu ama nibadilishe makosa yaliyofanyika katika ujana wangu.

Ndiyo, napenda asali, napenda asali sana na napenda kutumia asali katika mkate ama pia katika chakula kingine, napenda asali juu nitamu na pia inaongeza mwili yako afya ni kitu ambacho ni mzuri na kina afya katika mwili ya binadamu.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda nchi inayoitwa Maldives ni likizo ambayo nimeishi kutamani maisha yangu yote. Kwa hivyo nikiweza pewa nafasi ya kwenda ama kuchagua nchi ninge penda kwenda likizo ningechagua Maldives ningependa kwenda huko kwa sababu ya ziwa. Ziwa yake inakuanga safi na ni mahali mtu anakaa kujifurahisha na kujivinjali na mtu ambaye unayependa ama pia rafiki ama pia familia yako.

Kitu ambacho nanacho kifanya katika wakati wangu wa mapumziko ni kwamba napenda kusoma vitabu, napenda kusoma vitabu vya aina nyingi, alafu pia napenda kusikiza muziki. Kwa hivyo wakati ambacho sina kitu yoyote nafanya napenda kusikiza muziki ili naweza kutulia na kutuliza akiliangu pia.

Katika kazi yangu ninge penda kuwa mwabiashara mkubwa katika Afrika. Ningependa biashara yangu iimarike na iinuke na ijulikane Afrika mzima. Ndio niweze kupata wateja wengi na wateja wengine kutoka inchi zingine za Afrika na pia inje ya Afrika. Kwa hivyo ningependa biashara yangu iwe kubwa sana na ijulikane katika Afrika.

Kitu ambacho kinachonifanya nifurahie sana ni kuwa na muda ambayo natumia kukaa na marafiki zangu na familia yangu pia. Ninapenda kucheza michezo ya video na marafiki zangu halafu pia kuweka sherehe na kujivinjari na marafiki zangu na familia yangu. Hicho ndio kitu ambacho kinanifurahishanga sana.

Kitu ambacho nilifanya asubuhi ni niliamka asubuhi mapema, nikaomba, alafu baada ya hapo, nikaenda nikaoga, nikaoga maji moto, alafu baada ya hapo, nikaenda nikatayarisha chakula cha asubuhi, nikakunywa chai, alafu baada ya hapo, nikaenda kujitayarisha ndio niingie kazini na nikaingia kazini.

Kipindi cha television ninacho kipenda ni kipindi fulani cha Nigeria ni kipindi kilicho tolewa katika inchia Nigeria kina itwa Hassle Code. Ni kipindi ambacho kime tolewa na mugizaji anaitwa Uche Montana ni mugizaji mkubwa katika inchi ya Nigeria na pia hapa Afrika. Izo icho kipindi ni kipindi kina mafunzo mingi sana na ndiyo mana nanakipenda na ningetaka watu wengi wa kitazame kwa sababu kina mafunzo mazuri.

Mimi napenda kukunyua kahawa. Napenda kahawa kwa sababu ni inanipeanga nguvu ya kuendelea na siku. Napenda kukunyua kahawa wakati wa asubui sana sana. Ndiyo inipe nguvu ya kuendelea na siku. Alafu pia kahawa naikunywanga wakati wa mchana. Wakati wa chakulacha mchana. Ninapo maliza kula chakulacha ngu cha mchana na kunyua kahawa wa badaye.

Mimi napenda chakula chenye chenye ladha ya vanilla, napenda ladha ya vanilla, chakula chochote ambacho kina ladha ya vanilla ni chakula ambacho ni cha afya na ni chakula ambacho pia kina utamu na pia ni chakula ambacho unaeza kula wakati yoyote bila kusikia umechoka nacho.

Kumbu kumbu nzuri ambalo ninalo ila utotoni ni ile wakati nilipokuwa na cheza na watoto wenzangu. Wakati nilipokuwa na cheza na watoto wa umri yangu, tulikuwa na cheza hadi masaa ya jioni, masaa yenye giza hiko. Na hiyo ndo ilikuwa inafanya tunafurahia kabisa Ingawa wazazi wetu hawakuwa napenda utukicheza hiyo masaa Lakini tulikuwa tunacheza na tunafurahia.

Vile ambavyo ni nashugulikia kazi zangu za zarula ni natega wakati na wakati ambayo sifai kwa nafanya kazi na. Uyo ndio wakati natumia kufanya kazi na fanya kazi atakama ni usiku. Na hakikisha imekamilika. Amasivyo natafuta mtu niyo nipate mkono wapili wa kunisaidia ilikuimaliza haraka.

Jinsi ambavyo na shambulia tatizo kazi ni kuita kila mtu na itawafanyi kazi wangu wote, tunazungumza na wao, tunajua shida iku wapi ama tatizo liko wapi, Tuna onge na kila mtu anapewa kazi ambayo anafaa kufanya na tuna ninawongelesha jinsi ya kuifanya hiyo kazi na pia na wambia kwamba lazima wafanya kazi pamoja ili kazi ikamilike na ili kazi ifanywe vizuri kwa amani na upendo.